Kwa kawaida, naenda maktabani marambili hadi tatu kwa wiki. Hua naenda hasa wakati ninapo hitaji mazingira tulivu ya kusoma au kufanya utafiti bila usumbufu. Maktaba unisaidia kuzingatia zaidi kwa sababu kuna nidhamu na rasilimali nyingi kwa vitabu. Kompyuta na interneti wakati wamitihani au kukaribia tarehe za kuwasilisha kazi, ninaweza kuongeza ziara hadi karibu kila siku. Hata hivyo, kama sina kazi nzito au ni naweza kusoma nyumbani naweza kukaa bila kwenda maktabani kwa wiki moja. Kwangu maktabani sehemu muhimu lakini naipanga kulingana na mahitaji yangu ya masomo.

Natumia kompyuta zaidi kwa masomo na kazi. Huwa naitumia kuandika ripoti, kufanya utafiti mtandaoni, kuanda mawasilisho na kusoma nyaraka mbali mbali. Pia huitumia kuwasiliana kupitia barua pepe na majukwa ya kazi au masomo. Mbali na hilo, wakati mwingine huitumia kujifunza ujuzi mpya kama vile kutumia programu mbali mbali au kufanya kozi za mtandaoni. Kwa muda wa zaidi, ziada naweza kuitumia kwa burudani kama kutazama video, kusikiliza mziki au kusoma habari. Kwa ujumla, kompyuta ni kifaa muhimu kinacho nisaidia katika kujifunza kazi na mawasiliano ya kila siku.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni ile yenye maswali mengi ya kurudiarudia bila kueleza maana yake vizuri. Kazi za kunakili maelezo marefu kutoka kwenye kitabu au ubao hunichosha kwa sababu hunisaidia, hazisaidi sana kuelewa somo kwa undani. Pia sipendi kazi zinazohitaji kukariri taarifa nyingi bila kuzitumia kwa vitendo. Kwani kusahaulika haraka baada ya kukabithiwa kazi za nyumbani ikitolewa bila maelekezo wazi au mfano. Hunisababishia mkanganyiko na kupoteza muda mwingi nikijaribu kuelewa kinachotakiwa. Wakati mwingine kazi huwa nyingi kupita kiasi na huondoa muda wa kupumzika au kufanya mambo mengine muhimu. Ingawa ninaelewa kuwa kazi ya nyumbani husaidia kujifunza na kujipima, hupendelea kazi zinazohusisha, kufikiri, utafiti na matumizi ya maarifa katika maisha halisi kuliko kazi za kuchosha zisizo na ubunifu.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi huanza kwa kuamka mapema, ili nipate muda wa kujiandaa bila haraka. Mara tu baada ya kuamka, huosha uso na kupiga mswaki ili nijiskie msafi. Kisha, huoga, jambo linalonisaidia kuamka vizuri na kupata nguvu za kuanza siku. Baada ya kuoga, huvaa nguo nilipozo panga mapema ili kuepuka kupoteza muda. Huandaa kifungua kinywa chepesi, kama chai, uji au mkate, ambacho hunipa nishati ya kuanza shughuli za siku. Wakati mwingine, hutumia dakika chache kwa simu. Kabla ya kuondoka, huhakikisha nimepanga vifaa muhimu kama vitabu au kompyuta. Taratibu huu hunisaidia kwa mtulivu, kupanga siku vizuri na kuanza siku vikiwa na mwelekeo mzuri.

Ndiyo, nimeshawahi kusafiri kwa ndege. Ilikuwa safari ya kusisimua na yenye uzoefu mpya kwangu. Nilifurahia kuona mambo tofauti kuanzia uwanja wa ndege, taratibu za ukaguzi wa usalama, hadi kupanda ndege yenye. Mwanzoni nilikuwa na msisimuko kidogo na hofu ndogo. Lakini baada ya muda nilizoea na nikaanza kufurahia safari. Kuona mandhari kutoka juu angani, kulikuwa jambo na kuvutia sana. Hasa mawingu na miji ilio chini. Safari kwa ndege ilinifanya nitambue umuhimu wa teknolojia na mipango mizuri katika usafiri wa kisasa. Tangu wakati huo, nimekua na hamu ya kusafiri zaidi kwa ndege na kutembelea maeneo mapya.

Ndiyo, nimeshawahi kulima. Nilipata uzoefu huo nikiwa nyumbani au kijijini, ambapo nilishiriki katika shughuli za shamba kama kulima ardhi, kupanda mazao na kuyatunza. Kazi ya kulima ilinifundisha umuhimu wa bidii, subira na kufanya kazi kwa ratiba, kwa sababu mazao huhitaji muda na uangalizi ili yakue vizuri. Pia nilijifunza kuthamini chakula tunachokula, nikitambua kazi kubwa iliyopo nyuma ya kila zao. Ingawa kulima ni kazi inayochosha kimwili, nilifurahia kuona matokeo yake wakati wa mavuno. Uzoefu huo ulinisaidia kuelewa maisha ya wakulima na umuhimu wa kilimo katika jamii na uchumi kwa ujumla.